Kazi ambazo na zichukia zaidi ni zile zinajirudia mara kwa mara na kuchukua muda mwingi. Hasa pale zinapo chosha kimwili au kiakili. Kwanza kabisa sipendi sana kazi ya kufua nguo kwa mkono. Ingawa ni kazi ya lazima. Inachosha sana hasa kama nguo ni nyingi au nzito. Inachukua muda mrefu inahitaji nguvu na wakati mwingine huwacha mtu akiwa amechoka kabisa na hata kabla ya kumaliza. Pia nachukia kazi za kwa safisha vyombo. Hii ni kwa sababu inahitaji umakini mkubwa wa matumizi ya dawa kali za kusafisha. Ambazo wakati mwingine huwa na harufu mkali na huleta muwasho. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya ya familia. Si kazi ambayo mtu hufanya kwa furhaa. Mara nyingi huifanya kwa sababu tu ni wajibu. Kazi nyingine ninaye chukia ni kupiga pasi nguo nyingi. Kupiga pasi kwa shati moja au mawili si shida. Lakini pale nguo zinapokuwa nyingi kazi hii huwa ya kuchosha na kuchukua muda mrefu. Joto la pasi nalo hufanya kazi hii isiwe ya kupendeza hasaa wakati wa joto. Hata hivyo licha ya kuchukia kazi hizi ninaelewa kuwa nisehemu ya maisha ya kila siku. Kazi za nyumbani hufundisha uwajibikaji nidhamu na umuhimu wa kushirikiana. Mara nyingine nikizifanya nikiwa nimesikiliza mziki au nikigawana majukumu na wengine huwa nahisi zaidi na zinachosha zaidi. Kwa ujumla ingawa kuna kazi ya nyumbani ninazo zichukia nazifanya kwa sababu zinasaidia kudumisha usafi na mpangilio na amani nyumbani.

Ninashugulikia muda wangu kazini kwa kupanga ratiba na kuweka vipa umbele kulingana na majukumu niliyo nayo. Kila siku huanza na kuodhoresha kazi muhimu ninazo paswa kufanya. Kisha naziodhoresha kulingana na uzito na muda unao hitajika. Hii hunisaidia kuepuka kufanya mambo kwa pupa na kusahau kazi muhimu. Njia nyingine ni nayo tumia kugawanya ni kugawanya kazi kubwa kuwa ndogo ndogo. Badala ya kuona kazi moja kubwa kama mzigo na igawanya katika hatua ndogo-ndogo ambazo ni rahisi kutekeleza. Pia, ninajitahidi kuepuka usumbufu kazini. Kama kutumia simu kupita kiasi au kuingilia mitandao ya kijamii bila sababu ya msingi. Ninapo hitaji kuzingatia kazi fulani. Huweka simu mbali au hutumia muda maalum wa mapumziko kuangalia ujumbe. Hii huni saidia kuzingatia kazi kikamilifu na kumaliza kwa haraka zaidi. Zaidi ya hayo napenda kuzingatia usimamizi wa mapumziko. Na chukua mapumziko mafupi baada ya kufanya kazi kwa muda fulani ili kuupa ubongo na fasi ya kupumzika. Mapumziko haya huni fanya ni rudikazini nikiwa na nguvu au umakini zaidi. Badala ya kuchoka na kufanya makosa mwisho hujitadhmini mwisho ni mwasiku ilikuona kama niliutumia muda wangu vizuri. Nikigundua nilipoteza muda sehemu fulani hujitahidi kurekebisha siku inayofuata. Kwaujumla nidhamu, mipango vizuri na kujitambua ndivyo vinavyo nisaidia kushughulikia muda wangu kazini kwaufanisi.

Ndiyo, napenda asali sana na nina iona kuwa moja ya vyakula vya asili vilivyo na thamani kubwa ya kiafya na kimaisha. Asali inanivutia kwa sababu ya ladha yake tamu ya asili ambayo si kali kama sukari ya kawaida. Kila ninapo tumia asali nahisi ladha yake ya kipekee ambayo hunipa furaha na utulivu. Asali ninapo kunywa chai ya moto asubuhi au jioni. Mara nyingi hutumia asali kama mbadala wa sukari kwenye chai uji au maziwa moto. Nina amini kuwa kufanya hivi hunisadia kuepuka matumizi ya sukari nyingi ambazo zinaweza kudhuru afya. Pia napenda kula asali pamoja na mkate au kuichanganya na limau na tangawizi wakati ninapo hisi dalili ya mafua au kikohozi. Watu wengi wamekua wakisema asali husaidia kutuliza koo kuongeza kinga ya mwili na kutoa nguvu na nimeona hilo likidhibitika kwangu mara kadhaa. Kitu kingine kinachofanya ni pende asali ni kwamba ni bidhaa ya asili na inayotokana na nyuki. Inanifanya nihisi kuwa ni natumia kitu safi na salama zaidi ukilinganisha na vyakula vilivyo ongezwa kemikali. Pia ninapenda kujifunza kuhusu aina mbalimbali za asali kama asali ya porini ya asali ya maua tofauti kwa sababu kila aina ni ina ladha yake na harufu yake ya kipeke. Hata hivyo, ninajua umuhimu wa kutumia asali kwa kiasi. Ingawa ni nzuri kiafya matumizi ya kupita kiasi yanaweza kuwa na madhara kama ilivyo kwa vyakula vingine venye sukari. Kwa ujumla, asali ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Na nina thamini sana mchango wake katika afya ladha au ustawi wangu wa kiujumla na katika afya yangu.

Ninafanya kazi vizuri na timu ya mbali na ninaiona kama njia ya kisasa na yenye manufaa makubwa katika ulimwengu wa kazi wa leo. Kwanza kabisa kufanya kazi na timu ya mbali kunaitaji mawasiliano mazuri na uwazi. Ninaakikisha ninatumia zana za mawasiliano kama barua pepe mikutano ya mitandaoni na majukwaa ya ujumbe ili kushirikiana na wanzangu kwa ufanisi. Mawasiliano ya mara kwa mara husaidia kuepuka mchanganyiko na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pili nidhamu binafsi ni jambo muhimu sana. Kwa kuwa atuko ofisini pamoja, ninajipangia ratiba ya kazi na kueka malengo ya kila siku hau ya wiki. Hii hunisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kudumisha ubora wa kazi. Pia ninajifunza kuheshimu muda wa wenzangu, hasaa tunapokuwa katika maeneo tofauti ya saa. Jambo lingine muhimu ni uaminifu na ushirikiano. Katika timu ya mbali, kila mtu anategemea mwenzake. Ninajitahidi kutimiza majukumu yangu kwa wakati hili nisiwaangushe wenzigine. Pia niko tayari kusaidia wenzangu ninapoitaji msaada, hata kama ni kwa maelekezo madogo au kushiriki uzoefu wangu. Kufanya kazi na timu ya mbali pia uu kunanipa nafasi ya kujifunza tamaduni tofauti ya mitazamo mipya. Kwani mara nyingi timu ya uwa na watu kutoka maeneo mbalimbali. Hili huunipanua fikira na kunifanya niwe mwepesi wa kubadilika. Haitha ninafraia uhuru wa kufanya kazi nikiwa maali popote. Jambo linaloongeza motisha na uuiano kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa ujumla, nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia mawasiliano, nidhamu, ushirikiano na uwajibikaji. Kwa mtazamo wangu, timu ya mbali inaweza kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa ikiwa kila mshiriki atatimiza wajibu wake na kuheshimiana.

Kwa kawaida ninaangalia video mtandaoni kupitia majukua mbalimbali. Kulingana na aina ya video ninayotaka na kifaa ni licho nacho. Jukua ninalo tumia zaidi ni YouTube. Kwa sababu lina video za aina nyingi kama vile elimu, burudani, muziki, habari na mafunzo ya ujuzi tofauti. YouTube ni rahisi kutumia na inaruhusu kuchagua video kulingana na maslahi yangu. Pia napenda kwa sababu ninaweza kuisitisha kurudia au kupakua video kwa ajili ya kuitazama baadaye. Mbali na youtube mara nyingi hutazama video kupitia mitandao ya kijamii kama facebook, instagram, tiktok au whatsapp. Hapa huwa ninatazama video fupi kama vichekesho taarifa za haraka na video za marafiki au watu wa nao ninao wafuatilia. Video hizi ni rahisi kutazama kwa muda mfupi, hasa nikiwa na subiri au na pumzika. Wakati mwingine hutazama pia video kupitia majukua ya filamu na vipindi kama Netflix au Showmax hasa ninapokuwa na muda wakutosha na wakupumzika. Hapa hutazama filamu, tamthilia na makala ambazo hunipa burudani na maarifa kwa wakati mmoja. Kwa upande wakifaa mara nyingi hutumia simu ya mkononi kwa sababu ni rahisi kubeba na kutumia popote. Hata hivyo ni kiwa nyumbani ni napopata kufurahia video vizuri zaidi hutumia televisheni au kompyuta kwa sababu skrini yake ni kubwa na sauti ni nzuri. Kwa ujumila nina angalia video mtandaoni katika majukua tofauti kulingana na muda aina za video na mazingira ni liopo. Hii hunifanya nipate brudani na maarifa kwa njia rahisi na ya kisasa.

Ndiyo, ninaifadhi kitu cha dhamani. Kitu hicho ni kumbu kumbu na maarifa ninayo kusanya kupitia uzoevu wa maisha, masomo na mazungumzo na watu mbalimbali. Ingawa vitu vya kimwili kama pesa, simu au vitu vinaweza kuwanekana kuwa vya thamana sana. Mimi naamini kuwa kumbu kumbu na elimu ni hazina isio potea kiraisi. Kitu cha thamani nachokifadhi kwa uwangalifu mkubwa ni daftari langu la kumbukumbu na masomo. Ndani yake ninaadika mawazao yangu malengo ndoto na mambo muhimu ninayojifunza kila siku. Daftari hili unisaidia kujitambua zaidi kujifunza kutokana na makosa yangu na kukumbuka hatua nilizo pitia katika maisha. Pia ninaifadhii nyaraka muhimu kama vyeti piche za familia na kumbu kumbu za kidigitali kwenye vifaa salama ili visiweze kupotea. Ninaifadhi vitu hivi kwa sababu vinamaana kubwa kwangu binafsi vinanipa mwelekeo motisha na kunikumbusha niliko toka na nako kuenda. Zaidi ya hayo maarifa nilio kusanya unisaidia kufanya maamuzi bora na kushugulikia changamoto za maisha kwa hekima. Kwa jumla, kuifadhi kitu cha thamani si lazima kiwe cha garama kubwa, bali kiwe na maana na mchango chanya katika maisha yako. Kwangu mimi, kumbukumbu, elimu na uzoefu, nilionao ndivyo vitu vya thamani zaidi navyoifadhi na kuvithamini kila siku.

Zoea nzuri nililojenga ni nidhamu ya kusoma na kujifunza kila siku. Hata kama ni kwa muda mfupi nilianza zoea ili taratibu baada ya kugundua kuwa mafanikio mengi hutokana na kujiongeza maarifa kidogo kidogo kwa muda mrefu. Kila siku hujitahidi kutenga angalau dakika ya thelathini kusoma vitabu, makala na kutazama maudhui yenye elimu. Wakati mwingine husoma kuhus taaluma yangu maendeleo binafsi au mambo yanayoendelea duniani. Zoea hili limenisaidia sana kuboresha uwezo wangu wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora. Nimegundua kuwa kadri ninavyo jifunza zaidi, ndivyo ninavyojiamini zaidi katika mazungumzo na katika kazi ninazofanya. Pia hunisaidia kuwa na mtazamo mpana kuhusu maisha na kuelewa watu wenye mitazamo tofauti. Mbali na kusoma, zoea hili limenijengea nidhamu na kupata muda wangu vizuri. Badala ya kupoteza muda mwingi kwenye simu au mitandao ya kijamii bila lengo, sasa nachagua kutumia muda wangu kwa mambo yenye manufaa na ya muda mrefu. Hii haimaanishi kuwa sipumziki. Bali nimejifunza kuweka uwiano kati ya burudani na maendeleo binafsi. Faida nyingine ya zoea hili nikuwa, limekua chanzo cha motisha kwangu. Kila ninapojifunza jambo jipia nahisi hamasa ya kuendelea mbele na kuboresha maisha yangu. Pia limekuwa mfano mzuri wa watu wanaozunguka. Wanaonizunguka hasa marafiki na madugu ambao wameanza pia kuthamini umuhimu wa kujifunza. Kwa ujumla kujenga zoea la kusoma na kujifunza kila kitu kumebadilisha maisha yangu kwa njia chanya. Limekuwa msingi wa maendeleo kwangu binafsi na linasaidia kujiandaa vizuri na changamoto za sasa na za baadae.

Ndiyo, napenda kuandika kwa mkono na kompyuta. Lakini kila moja ninaipenda kwa tofauti kwa sababu tofauti. Kuandika kwa mkono hunipa hisia ya ukaribu zaidi na ninachokiandika. Ninapochukua kalamu na daftari nahisi mawazo yangu yanatiririka taratibu na kwa makini zaidi. Njia hii hunisaidia kukumbuka vizuri hasaa. Ninapoandika mambo muhimu kama mipango mawazo binafsi au nikisoma kwa ajili ya mtihani. Pia kuandika kwa mkono hunipa utulivu wa akili na kunipunguzia msongo wa mawazo kwa sababu hunilazimisha kuchukua muda na kufikiria kwa kina. Hata hivyo kuandika kwa kompyuta nako kuna faida zake nyingi. Kwanza ni haraka na raisi kufanya marekebisho, ninaweza kufuta, kuongeza na au kubadilisha maandishi bila shida. Kompyuta pia hunisaidia kuhifadhi kazi zangu kwa salama na kuzipata kwa urahisi wakati wowote. Kwa kazi rasmi utafiti au kuandika makala ndefu, napendelea zaidi kutumia kompyuta kwa sababu ni ya vitendo na inaokoa muda. Kwa ujumla siwezi kusema napenda moja pekee, ninachagua njia ya kuandika kulingana na hali. Nikitaka kufikiri kwa utulivu na kueleza hisia zangu, basi naandika na mkono. Lakini nikifanya kazi ya haraka rasmi au inayohitaji mpangilio mzuri nachagua kompyuta. Kwangu mimi zote mbili ni muhimu na zinakamilishana katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, ninaamini kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Kazi ni sehemu muhimu ya maisha yetu kwa sababu hutu patia kipatocha kutuwezesha kukidhi mahitaji ya msingi kama chakula, makazi, elimu na huduma zaafya. Hata hivyo maisha ya kibinafsi na yo ni muhimu kwa sababu ya nahusisha familia marafiki, afya ya mwili na akili pamoja na furaha ya mtu binafsi. Ikiwa hakuna uwiyano mzuri kati ya mambo haya mawili, mtu anaweza kukosa amani na kuridhika maishani. Kazi inaweza kuadhiri maisha ya kibinafsi kwanjia chanya auhasi. Kwa upande chanya, kazi nzuri inaweza kumpa mtu hali ya kujidhamini ni dhamu na malengo ya maisha. Pia mtu anapopata mafanikio kazini, mara nyingi huleta furaha kwa familia na huwasaidia wengine wanao mtegemea. Aidha kazi inapo inaweza kutoa fursa ya kujifunza mambo mapya na kukutana na watu tofauti jambo linalo panua upeo wa maisha. Hata hivyo kazi pia inaweza kuadhiri vibaya maisha ya kibinafsi ikiwa mtu atajituma kupita kiasi bila kupumzika. Kufanya kazi kwa muda mrefu bila mapumziko kunaweza kusababisha uchovu msongo wa mawazo na hata matatizo ya afya. Vilevile mtu anaweza kukosa muda wa familia marafiki aushughuli za kujiburudisha. Hali nayoweza kuadhiri mahusiano na furaha ya ndani. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa kila mtu kujifunza jinsi ya kusawazisha kazi na maisha ya binafsi. Kupanga muda vizuri, kuweka mipaka kati ya kazi na mapumziko na kujipa nafasi ya kupumzika ni mambo ya msingi. Kwa kufanya hivyo mtu anaweza kuwa na maisha yenye afya, furaha na mafanikio kazini na nje ya kazi.

Hekima kubwa ninayojifunza maishani ni kwamba maisha ni safari ya kujifunza si mashindano ya kukimbizana. Kila mtu ana mda wake njia yake na changamoto zake, kujilinganisha sana na wengine kunaweza kuleta huzuni, pressure na kukata tamaa, ilihali kila mtu ana hadithi yake ya kipekee, nilijifunza kuwa ni muhimu kujipima kwa maendeleo yangu binafsi si mafanikio ya watu wengine. Pia nimejifunza umuhimu wa uvumilivu na subira, mambo mengi mazuri ayaji kwa haraka, mafanikio, mausiano imara na hata amani ya ndani uitaji mda na juhudi. Wakati mwingine mtu anapitia magumu mengi na kujiuliza kama kuna maana ya kuendelea, lakini mara nyingi changamoto hizo ndizo hutujenga na kutufundisha soma muhimu kwa maisha yajayo. Hekima nyingine ni kwamba afya ni mali kubwa kuliko vyote. Bila afya njema ya mwili na akili mali au mafanikio mengina hayana radha. Kujitunza kupumzika na kuzingatia havya akili ni mambo ambayo mara nyingi hupuuzwa. Hupuuzwa hasa tunapokuwa tunafuatilia malengo ya kazi au pesa. Nimejifunza pia kuwa mausiano si ya thamani sana. Familia, marafiki na watu wanaotuzunguka utupa msaada wa kihisia na nguvu ya kuendelea. Maneno mazuri kusamehe na kuwasikiliza wengine ujenga mausiano bora na uleta amani moyoni. Mwisho nimegundua kuwa kila kosa ni somo. Hakuna anayepitia maisha bila kufanya makosa. Cha muhimu ni kuepu cha muhimu si kuepuka makosa kabisa bali ni kujifunza kutokana nayo na kuendelea mbele kwa busara zaidi. Maisha utufundisha kila siku na hekima huja pale tunapokua tayari kusikiliza na kujifunza.

Ndiyo nakumbuka sana mwalimu mmoja wa shule ya msingi aliyekuwa mchango mkubwa katika maisha yangu. Alikuwa mwalimu wa kiswahili na alikuwa mtu mwenye subira upendo na nidhamu. Kila mara aliakikisha kuwa wanafunzi wote wanaenlewa msomo ata wale waliokuwa wanapata ugumu. Hakua anachoka kueleza mara kwa mara mpaka kila mmoja apate uelewa. Kitu kilicho mtofautisha na walimu wengine ni namna alivyotutia moyo. Alikua anaamini kuwa kila mwanafunzi ana uwezo ata kama uwezo huo uonekani mapema alifundisha kujiamini kuzungumza mbele ya watu na kupenda kusoma vitabu. Maneno yake ya kututia moyo yalifanya nione elimu ndio. Nione elimu si kama athabu bali ni ufunguo wa mafanikio ya baadae. Pia alikuwa mkali kwa njia chanya alisisitiza nidhamu, heshima na bidii alituonyesha kuwa mafanikio yanaitaji juhudi na kujituma. Hadi leo mafunzo ya na maadili aliotufundisha bado yananiandama katika maisha ya kila siku. Kwa kweli, mwalimu huyu aliniacha na kumbukumbu nzuri sana na alinifanya nitambue umuimu wa walimu katika kujenga jamii na maisha ya wanafunzi.

Tabia ya watu inayonikera sana ni kukosa heshima. Hasa pale mtu anapodharau wengine kwa sababu ya hali yao ya maisha ya elimu au kazi wanayofanya. Watu wengine hujisikia bora kuliko wenzao na kuzungumza kwa dharau bila kujali hisia za wengine. Pia nachukizwa na tabia ya kusema uongo. Uongo huharibu uaminifu na mahusiano kati ya watu. Mtu anaposema uongo mara kwa mara inakuwa vigumu kumwamini hata anaposema ukweli. Tabia nyingine ni kukosa muda. Watu wengi hupenda kuchelewa kwenye miadi bila sababu za msingi. Jambo ambalo linaonyesha kutothamini muda wa mwingine. Muda ni rasilimali muhimu sana na unapaswa kuheshimiwa. Kwa jumla ninaamini kuwa kama watu wangekuwa waaminifu, wenye heshima na wanaojali wengine na ambao hawasemi uongo, jamii ingekuwa mahali pazuri zaidi pa kuishi.

Ningependa kuzungumzia mfanyabiashara bora ninayemjua ambaye ni mmiliki wa duka la bidhaa mchanganyiko katika mtaa wetu. Kinachomfanya awe bora zaidi ni nidhamu uaminifu na juhudi kubwa anazoweka katika kazi yake ya kila siku alianza. Alianza biashara yake akiwa na mtaji mdogo sana lakini kwa bidii na subira ameweza kuikua na sasa inamsaidia yeye pamoja na familia yake. Napenda mfanyabiashara huyu kwa sababu anawaheshimu wateja wake huwa karibisha kwa tabasamu ukisikiliza mahitaji yao na huuza bidhaa kwa bei ya haki. Pia huwa tayari kusaidia wateja hata pale ambapo hawana pesa ya kutosha jambo linalomfanya aheshimiwe sana na katika jamii. Kitu cha ajabu kinacho alichofanya ni kupanua biashara yake wakati wa changamoto za kiuchumi. Jambo ambalo watu wengi waliogopa kufanya badala ya kukata tamaa alitafuta njia mpya ya kuvutia wateja kama kuuza bidhaa zinazohitajika zaidi na kuboresha huduma. Kutoka kwake nimejifunza kuwa mafanikio katika biashara yanahitaji uvumilivu, uaminifu na kujituma. Ananifanya nijisikie kuwa biashara sio tu kuhusu faida bali pia kuhusu kuwahudumia watu kwa moyo mwema. Kwa kweli yeye ni mfano mzuri ya ufanyibiashara bora.